Na pendelea kitanda kilicho kunja vizuri, si kigumu wala si laini sana. Yaani kile kinacho nipa faraja kutosha ili nipumzike vizuri. Lakini pia kinacho unga mkono, kinacho unga mkono mwili wangu wakati wa kulala. Kitanda kizuri kwa mimi, ni kile kinacho nifanya nisihisi mumivu ya mgongo au shingo asubuhi na pia kinacho nipa usingizi wa kina usiku mzima.

Napenda zaidi michezo ambayo ni ya kujenga urahisi, furaha au mshindano wa kirafiki. Kwa mfano napenda kucheza mpira wa mguu kwa sababu ni mchezo unaochanganya nguvu, kasi na ustadi. Na pia unakuza kazi ya pamoja na wenzangu. Mchezo huu unanifurahisha sana kwani si kwaani situ unafanya mwili wangu wa imara. Bali pia unanipa nafasi ya kufikiria haraka, kupanga mbinu na kushirikiana nawachezaji.

Mimi napendelea paka ingawa napenda pia mbwa napenda paka kwa sababu ni wanyama wa kifahari, huru, kidogo na mara nyingi wanajenga uhusiano wa karibu na wenyeji wao bila kuwa mzito sana. Paka pia wanapenda kucheza kupumzika karibu na watu mara nyingi. Burudisha kwa tabia zao za kustaabisha na kurukaruka kwa haraka au kucheza kwa utulivu.

Napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inachanganya furaha, akili au mara nyingi mshikamano wa kijamii. Michezo kama Chase Rudo inanifraisha jinsi ya kupanga mikakati. Kufanya maamuzi kwa busara, kushughurikia ushindani kwa njia ya heshima. Pia michezo ya ubao ni njia nzuri ya kuungana na familia au marafiki. Kwa mara nyingi, tunacheza pamoja na kucheka, kujadiliana na kushirikiana ili kufanikisha mche.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo huu kwasababu ni salama na rahisi na haraka. Mfumo huu unanifanya nipate kifaa changu au akaunti zangu bila kutumia maneno ya siri changamano. Na kunapunguza hatari ya wizi na upotevu wa taarifa muhimu.

Napenda kutumia mpangilio wa atua kwa hatua hili kuhakikisha kila kitu kinakamirika kwa wakati na ufanisi. Kwanza napanga orodha ya kazi zote za siku nikiwa nimechambua ni zipi muhimu ni zipi za dharura ni zipi zinazoeza kusubiri. Pili napenda kutumia kareda na kupanga kazi ambazo husaidia kueka kumbukumbu kumbusha ratiba muhimu na kuangalia mendeleo ya kazi.

Napendelea kufanya mambo kadhaa kwa pamoja ambayo yanasaidia mwili na akili kuwa katika hari bora. Kwanza napendelea kukura lishe mbora yenye mchanganyiko wa mboga matunda ya protini. Pili napendelea kufanya mazoezi mala kwa mala. Tatu napendelea kutosheresha muda wa usingi.

Napendelea kutumia mbinu mbali mbali zinazofaa aina ya jambo najifunza kwanza. Napenda kusoma kitabu makala ula sinimari mtandaoni. Pili napenda kufanya mazoezi au majaribio ya vitendo pale ninapojifunza kitu kinachohitaji ujuzi wa vitendo. Tatu napenda kujifunza kwa ushirikiano na wengine.

Napenda kusema kwa mawasiliano mazuri ni muhimu sana katika kazi yeyote. Kwani husaidia kufanikisha malengo, kuondoa kutoelewana na kuongeza ufanisi. Napenda kujenga uhusiano kwa heshima, wa heshima na wazi katika kati ya wenzangu, wateja na viongozi hii husaidia kuhakikisha mawasiliano ni ya kidijitali au ana kwa ana yenye uwazi na kila mtu anaelewa jukumu lake vizuri.

Kuwatia wenzangu moyo napendelea kutumia njia zinazojenga hisia za mshikamano, heshima na motisha. Napenda kupongeza wa kazi nzuri wanayofanya, maneno ya pongezi au shukrani, kwa jitihanda zao husaidia, kuongeza morali na kuwafunza, kuwafanya wajisikie kuthaminiwa na kazi au shuleni. Napenda kushirikiana katika mazungumzo mazuri na kuwa na tabasamu.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani. Hii ni kwa sababu, kunilinda, akili na kunipa nafasi ya kupumzika kutoka shughuli za kawaida za kila siku. Napenda kuona mimea iki kuwa pole pole, kuwa gayewa wele ochanua. Na kumatunda ya nayokomaa, pia kuna nifundisha subira na kwa kuwa bustani inahitaji muda na utunzaji wa mara kwa mara.

Study muhimu kwangu kwa kazi yangu ni uwezo wa kufafanua na kuelewa taarifa kwa haraka kisha kuzisafirisha au kutoa majibu yaliyo sahihi na yenye kueleweka. Pia ujuzi wa mawasiriano ni muhimu sana kwa sababu napaswa kueleza magumu kumaneno raisi na wazi.

Wakati wa wasiwasi, mimi huwa napumzika na kuchukua muda kidogo kuzingatia hisia zangu. Napenda kutumia mbinu za kupumua kwa kina ili kuondoa mvutano wa mwili na akili. Kisha kuandika mawazo yangu ili kuyaweka wazi na kuyapanga. Pia hujaribu kutambua chanzo cha wasiwasi na kuangalia hatua ndogo za kuyatatua badala ya kukisia ju ya kitu kwa kwa kati moja.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni kahawa napenda kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya niwe macho kuanza siku kwa umakini pia hunipa hisia ya faraja na ni sehemu ya utaratibu wa asubuhi yangu so wakati napanga kazi au kusoma taarifa. Wakati mwingine huchanganya kahawa na maziwa kidogo au sukari.